Natamani sana nijue kutumia cherehani, ili nishone hizi miundo za sikuizi mpya mpya. Sikama kitambo, watu wange shona vitenge, suti za kawaida, lakini sikuizi kila usiku kucha kuna mabadiliko kwenye teknolojia na watu wanapenda miundo tofauti tofauti. Sasa nikijua hii cherehani, nitaeza kushona hizo miundo na pia mimi mwenyewe ni kuwe nimesoma ujuzi mwingine.